Naamu nimewei kuenda tamasha la mziki na tamasha la mziki ambalo nilienda nilienda nilipokuwa shuleni katika ilo tamasha la mziki tulikuwa katika kile kikundi cha wana wakutumbuiza wazazi na wageni tofauti ambao wangeweza kutembelea pale shuleni kwa hivyo Tulikuwa tumetengwa kando kwa minajili ya kuatumbuiza wazazi ama wageni waishima ama kuenda pale michezoni kushindana na wenzetu hili tuweze kujengea shule sifa na kurudisha zawadi nzuri shuleni. Ni mewai enda tamasha la mziki, pale kwa tamasha la mziki niliweza kusoma vitu vingi vinaweusiana mziki kwa sababu nilikuwa mwanamziki. Kwa hivo ilikuwa nifraya yangu wakati nilijiunga na watu ambao wanelewa mziki, wanasakata rumba, wakiimba, na vifa tofauti tofauti vya mziki vilikuwa vinatumika pale. Na yale mavazi watu walkuwa wameva yanaendana pamoja na maudhui ya yale mziki kwa sababu kuna mziki wa mapenzi, kuna mziki wa uzuni, mziki aina tofauti, tofauti nileza kuenda pale. Tamasha la mziki ambao ulikuwa na mziki wa ata warumba, mziki wa kutumbuiza na ina ata tarabu kwa hivo niliweza kusoma vitu vingi pale wakati mtu aneka mziki flani kusikiza uneka kulingana na ule wakati iliweze kuleta mana ya ule msimu ninini kinachofanyika. Naam nimenda tamasha la mziki na kusema tu ukweli nilikuwa jambo zuri sana kwangu kwa sabubu wakati nilenda nilkuwa umri mdogo na sikuwa nafamu vizuri sawa wakati nimekua mzima ndo nimeweza kuelewa zaidi inamanisha nini katika tamasha la mziki nimejifunza vitu vingi na nimesoma vitu vingi na mziki utakapo tokea mali fulani na ata unawusisha malipo Hakuna kitu ambacho kitakacho nizuia pengine niwe siko buheri wa hafya, lazima niweze kufika pale niweze kujitumbuiza na wenzango.

Wakati wa msongo wakazi, na keti chini naandika ni nini lafaa litekelezwe mwanzoni na nikipi ambacho hakina haraka kinaweza fanywa baadae. Hivo ndo mimi huweza, ndo mimi hujipanga nikiwa pale na msongo wakazi kwa sababu unapo kuwa na msongo wakazi na ukose kuwa na mbinu ya kukabiliana na huo msongo utajikuta wewe mwenye hata umekuwa zimwi. Kwa hivo wakati wa nikona msongo kazini nakaa chini natofautisha ni jambo lipi ambalo ni la dharura na linahitajika zaidi. Hapo ndipo mii naanza kufanya kazi yangu. Tena ni naangalia hii kazi itanichukua mda upi kwa sababu kuna kazi ambayo tena waweza anza. Upate inakuchukua siku mzima na zingine zikopale zinahitaji msaada wako. Kwa hivyo, isipokuwa kujipea mimi mwenye kazi napoona kazi ni nyingi na kikisha ya kwamba, nimeambia wenzangu ambao tunafanya kazi na o tuweze kusaidia na kwa sababu huwezi fanya kazi yote pekee yako hakuna mtu ambaye ni mkamilifu ambaye anawezajiamini anaezafanya kazi pekee yake bila usaidizi wa wenzake. Kwa hivo tunapokuwa na msongo kazini pale, na shirikisha wenzangu, tunachambua lile jambo ambalo ni la muhimu zaidi. Tunaweza kuketi chini, tunajiambia hii, tunafaa tufanye kwa muda fulani, ili lisije likatuletea balaa ama shida pale kazini kwa sababu kuna kazi zile ambazo, lazima zifanyanywe saa hio saa hio. Tena wakati nikona msongo wakazi, nahakikisha nimesimama nikatoka inje kidogo nikapunga hewasafi kwa sababu. Haufikiri wakati mambo yana po kuwa ni mengi hujui ukiwa na huu msongo huyu anataka hili jambo mbona hujali shughulikia mii huakikisha natoka inje na punga hewasafi na kunywa maji ata najisugua sugua kwa kichwa changu ili nisije nikakosa kufikiria kwa umakini mii hufanya hivo sana wakati naona mambo ni mengi pale kazini ni tena, wakati kuna msongo kazini na uliza wenzangu ambao wamewahifanya ile kazi hapo awali, waliweza kufanya aje ndiposa kuepuka hili janga la msongo. Watu hunipea mawaidha vile ambavyo naeza jisaidia, ndiposa hili jambo lisije likajirudia huko mbeleni. Kwa hivo, mii sana sana hupenda kuangalia yale ambayo nimekosea, nisije nikajikuta nikuwa na msongo wakazi kazini. Kwa hivo, mii hushirikiana na wenzangu, naangalia lile jambo ambalo linahitaji kufanyika mara hiyo hiyo, naangalia haya mambo ambayo ya ko pale ya nafaa kuchukua siku ngapi, ili nisiweze kupitisha siku ya kufanya hayo majukumu kwa sababu unapo enda inje ya mada ya kazi yako, utajikuta umesahau kufanya vitu vingine ambavyo ni vya maana katika maisha yako. Kwa hivo mii huhakikisha ni meketi chini, ni meandika kwa kitabu ni kipi ambacho kinafaa kufanyika na lini na kama naanza kufuatilia hilo jambo, lisi jelikawa, lamaliza ata mwaka kabla halija itimizwa asante.

Naam napenda kucheza na watoto sana kwa sababu watoto wanajua kile ambacho wanachokitaka. Watuto tena wanapenda kujua mambo mingi. Unapocheza na watoto, unajikuta, ujue watu wazima mtu anaweza kuambia hapana hili lafaa kufanywa hivi, hapana sitaki ifanywe hivo, so unajikuta umeanza kukasirika sana. Lakini wakati unacheza na hao watoto waweza, waelekeza vizuri, wanasikia alafu, pia wao, huwakuta wa kuchangamsha, wakuambie mambo mazuri, wanakufurahisha ule mchezo wao ni mzuri kwa sababu, hauna haramu, hauna hasira, hauna fitina, wakona tu utulivu mwingi, wanataka kujua mambo pole pole tu. Ya, napenda kucheza na watoto sana, sana kwa sababu ni jambo la maana. Tena unapocheza na watoto inakukumbusha jinsi ambavyo mtu unafaa uwe na utu, jinsi ambavyo unafaa unyenyekee kwa sababu ni kama pale kazini, kama kuna mkubwa ambaye anakuongoza, unafaa unyenyekee usikie, huyu ananiambia nini. Unaona sasa wakati ninaponyenyekea kwa watoto nawasikiza pia inanisaidia pale kazini niweze kuwa mtu wa unyenyekevu. Watoto ni watu wazuri sana na ninapocheza na wao akili yangu kama ni msongo wa mawazo inatulia sana sana. Alafu, wako na vitu vingi ambavyo ni vizuri ambavyo mtu hushindwa tu kuvikataa kwa sababu. Hawana mambo, hawana wivu, hawana chuki, kama amekukosea atasema tu pole napenda jinsi ambavyo, watoto wako na roho kuliko, sisi watu wazima ambao tukona fitina na ugomvi. Kwa hivyo watoto wadogo wakati wanacheza hata akikosewa na mwenzake atalia kidogo na atasahau tena ainuke aanze kucheza lakini kosea mtu mkubwa. Utasikia amekuandikia maneno chini anataka vita na wewe hata hajui kama atawahi kusamehe anaongea kwa uchungu na hasira. Naam watoto ni jambo la maana na wanasaidia sana hasa sisi watu ambao tumekomaa na unapocheza na wao inatukumbusha mahali ambapo tumetoka na inatuambia kwamba huko mbeleni tena tukizeeka tutakuwa tu kama hao tu.

Napo zungumza kuhusu jambo la siku kuu, si tu siku kuu siku ya kukaa chini maramoja na kuweza kujua kwamba, hii siku kuu inafaisherekewe hivi, siku kuu ninausisha wale ambao wako karibu na mimi, ndugu na dadazangu, wazazi wangu na familia yangu, tunaketi chini, tunaandika yale ambao tungeweza kutimiza katika huo mwaka, na wakati tunapoandika yale ambao tungependa kutimiza kwa huu mwaka Tunaombea siku ya siku kuu, ifikapo tuweze kuwa, tumeeza kutimiza yale malengo. Tunapo, sherehekea siku kuu, inakuwa ni siku ambao tulipanga, mwanzo wa mwaka ukianza, ndiposa ikifika, uko mwezi wa kumi na mbili wa disemba, unapata yale malengo ambao tuliandika chini, ndiyo twafaa kuyatimiza. Kwa hivyo, napo sherehekea siku kuu, siku kuu, ninaakikisha yakwamba tumekutana na jamii yangu, yote wazazi, watoto, ndugu zetu, mabinamu, wifi, shemeji, mjomba, na wengi. Tunapenda sana kukutana pale nyumbani, ambapo tunaandaa chakula kwa wingi, tunaalika padri anatufanyia misa katika boma, alafu tunashirehekea tunayakuwa tumechinja ka mbuzi, tunakula kama ni nugali, Kuna wale ambao wanapenda chapati, kuna wale ambao wanapenda wali. Tunaakikisha ya kwamba kila kitu kimepikwa pale hili kuonyesha upendo na umoja katika jamii. Hii sherehe tunapoisherekea, tunaakikisha hatimae, tumeenda pale kanisani, tumemrudishia mungu asante kwa kuwa. Kama si yeye tungekuwa mbali sana kwa sababu usiku uwamkapo na unapolala mambo mengi ama matukio mengi ufanyika lakini mola anakuwa ametulinda, anapotuongoza na kutuelekeza, tukingojea siku ingine mpya ianze kwa hivyo. Sherehe ya siku kuu ni siku ambayo ni nakuwa nimepanga zaidi ni kiingojea ifike iyo tarehe ishirini natano. Kama niko Nairobi naakikisha kwamba nimeandaa chakula. Kama ni wageni nimewaalika na nimewaandalia chakula vizuri. Kama niko pale nyumbani ninaenda mapema. Naenda kama ni wageni wanakuja pia niweze kuwa mtu wa maana katika sherehe za siku kuu.

Computer naitumia zaidi tena zaidi kwa kufanya mazoezi yangu kwa kusoma na kwa kutekeleza kazi ofisi na kwa kusikiza mziki na kuona television kwa sababu ime runinga ni rahisi kuiona katika kompyuta kwa sababu kompyuta unawezafanya kazi nyingi maramoja pale unaeza kuwa unaongea na watu katika whatsapp unaweza kuna jibu vitu vingi kwa umoja ata haswabarua pepe, waeza kuwa wasikiza ngoma, waeza kuwa wafanya kazi wa ofisini, waeza kuwa pia wasoma. Kwa hivo, kompyuta ninaitumia zaidi kufanya kazi yangu, kazi yangu mwenyewe. Naeza kumaanisha kwamba kazi yangu mwenyewe ni kazi kama ya kutafuta kibarua ambacho kinalipa pesa nzuri uku kwa kompyuta na weza kufanya ile kazi pale kompyuta na itumia sana sana kutuma barua pepe na yo kompyuta na itumia kufanya kazi zingine nyingi kama kusoma na kathalika ili niweze kujimu nufaisha katika maisha angu.

Sera ya kampuni ni nyingi tena naweza sema ni nyingi zaidi. Lakini sera ambao mimi uona ni ya muimu ni yale marupurupu wakati mtu ameachishwa kazi ama wakati mtu ameambiwa aende nyumbani. Hiyo ndiyo sera ambao ninaona ni muhimu katika kampuni kwa sababu wakati mwingi nimeona watu wakati wameachishwa kazi kuna hiyo sera inahakikisha kwamba mtu alipwe mwezi uo mwingine aweze kujazilia kwa ile kazi ambayo amefanya kwa hivyo sera ambayo ninoona ni ile ya malipo na hayo malipo ya nafanywa aje.

Ninapozungumzia thatmini kazini sana sana naangalia utenda kazi Huku kazini mwetu kazi inafanyika kwa moyo moja si ile ati nakuomba ufanye hapana kila mtu ako na lengo lake ambalo limemleta pale kazini na ile kazi ambayo aliitwa kuifanya na ile kazi ambayo inafanya apate lishe kwake nyumbani. Kwa hivyo kuhusu utenda kazi nyumbani, utenda kazi pale kazini uko laini na kila mtu anajua ni lipi ambalo anafaa kulitekeleza kabla ya muda fulani na tunapo litekeleza, tunatekeleza kwa upendo. Si kuleta ugomvi na maneno ya kupigana bila sababu Kwa hivyo, huko kazini, iko muimu sana na ningependa, iimarishwe iweze kuwa vema zaidi na zaidi.

Anapoongea kuhusu jamii yangu nashiriki kwa alama mia moja na dhamini jamii yangu kwa sababu bila hiyo jamii mimisina mahala pa kuenda ama mahala pa kuweza kufanya kazi fulani na fulani. Nashiriki vyema na jamii yangu, naposhiriki ushirikiano wangu unahusu mambo mengi. Unaeza pata tuko na sherehe, tuko na sheria ambazo zafaa kuangaliwa sana, kuna mtu ambaye tunafaa, asaidiwe ako na msiba. Kwa hivyo, ushirikiano wangu na wanajamii ni wa maana, kwa sababu mnaposhirikiana vitu kama vifo kuibiana, mawizi, kujikuta hii maneno ya kunywa pombe. Wakati mnaongea mnazungumza unaambia mwenzako kuna jambo ambalo lanikwaza naomba tusaidiane niweze kulisahau. Kwa hivo nashiriki kwa umoja, kwa upendo, si kujifanya mimi najua zaidi, nasikiza mwenzangu na yeye anasema hili na hili hapa na lafaa lifanyike hivi na hivi. Kwa hivyo napenda kusikiza na kusaidiwa nashirikiana vyema na jamii yangu kwa sababu bila wao mimi siwezi kitu nikianza kusema ntajitegemea mimi mwenyewe nitakuwa nadanganya. Kwa hivyo wakati mwingi nashirikiana vizuri nakaa chini tunaandika yale ambayo tunafaa kuyafanya yanafaa kutekelezwa katika muda flani ili tusije tukajikuta tuko na ugomvi ambayo na mambo ambayo ni ya kuleta hasara si kwa mtu binafsi hata dunia mzima.

Naam napenda kula samaki sana. Samaki ikona madini ambayo ni mazuri katika mwili. Hasa kwa mwanamke ama kwa mtu yoyote. Napenda kuila samaki kwa sababu haina kazi nyingi kutengeneza. Na ni chakula ambacho hakijaongezewa madoido kiko na ladha tu nzuri yenyewe. Napenda samaki ambaye ni wa tilapia ambaye amekaushua nikapewa na kachumbari na ugali. Naam napenda kula samaki sana na kwa sababu samaki ikona madini mingi mazuri katika mwili wangu nayo samaki wanasema ni kiungo mzuri kwa kili ya mtu na kwa mama alie na ujauzito anapaswa kula samaki sana kwa sababu ikona viungo vingi vya kusaidia mwili uweze kuwa vizuri zaidi.

Kusoma hii nakala iko na hitilafu kidogo nikidhani ni netiboli kwa kurekebisha. Mpira wa netiboli si kitu ama jambo jipya katika maisha yangu. Nilipokuwa katika shule yangu katika kidato cha kwanza. Niliweza kujiunga na huu mpira wa netiboli kulingana na urefu wangu. Nilikuwa napenda huu mpira kwa nini? Huu mpira unahitaji mtu ambaye ni mwangalifu sana na mtu ambaye anapenda kucheza sana unahitaji mtu akuwe na umaarufu pia uwe na ile roho ya kupenda huu mpira kwa sababu unahitaji umaarufu mno ni kama vila unaweza penda kusoma kitabu fulani, unataka kuchambua ujue maana yake fiche ni gani. Hii ndivyo huu mpira unavyo, ulivyo. Swali la kwanza naona lauliza unaweza kushiriki wakati mkuu wa netiboli uliouona. Mpira mkuu wa netiboli ambao niliouona mara ya kwanza nilioona katika runinga baina ya timu ya Kenya na nchi ya Uganda. Nilipoona ule mpira hata nikiwa pale chumbani nilikuwa tu naruka mimi mwenyewe najihisi vizuri nasikia nawezaenda mahali niucheza. Hapo ndipo nilipata motisha na nikagundua kwamba niko na talanta ambayo ningetaka sana sana niwe katika kikundi cha kucheza ule mpira wa netiboli. Nili, ule mpira uliweza kunichekesha wakati ule ambapo mtu anajiamini kwamba ameruka ule mpira, ataweza kupata ameweza kupata goli lakini ule mpira unaponyoka kutoka kwa mkono. Unaenda nje ama unapata mchezaji ameanguka kighafla, amekanyagwa na mwenzake, anaanza kusikia uchungu, anaketi chini, wanaacha kucheza kwa muda fulani. Ile ndilo ambalo jambo limenichekesha ama mwingina anampokonya kutoka kwa mkono kwa sababu kuna sheria ambazo zinaruhusu ka haujaubeba vizuri. Nilikuwa najikuta katika. Hiyo hali, ninapo sema ni kitu gani cha ajabu. Kitu cha ajabu kweli ni uchokozi. Wakati watu wengi wanacheza mpira, lazima kuwe na yule ambaye anaenda pale kiwanjani na anahakikisha ya kwamba, amemtega yule ambaye anacheza vizuri. Wapata mtu anaweza kukanyaga vidole ama vya mguu uweze kuhisi uchungu ndiyo uweze, usije ukaendelea. Wakati unapokanyagwa mguu na mguu sana ndiyo unatumia kukimbia pale wanjani, ndiyo ndipo sasa unajikuta umaarufu wako utaenda chini kwa hiyo siku. Kwa sababu unajaribu kukanyaga chini na ujue huu mguu ni mfupa, unahisi uchungu, umekanyagwa kimaksudi. Hilo ndilo jambo ambalo mimi huona likitokea la ajabu sana sana. Kwa sababu, unajua sheria vizuri za kuchezo huu mpira halafu wapata mtu anamkanyaga mwenzake kimakusudi ili asije akaendelea. Ukiona huu mtu anacheza vizuri, unahakikisha kwamba umemfanyia jambo mbaya, ambalo litamzuia yeye asiendele na uchezaji pale uwanjani. Wakati niliona hivyo kweli nilihisi vibaya nikajiambia hata mimi mwenyewe naweza kuwa mchokozi namna hiyo, hata saa zingine kupokonya mtu kitu chake ama kukanyaga kutendea mtu maovu, si lazima ikuwe ati ni kukanyaga, kuna matendo yetu ambayo tunafanya mtu anajihisi vibaya ni kama tu ule ambaye aliyekanyagwa pale kiwanjani kimakusudi tu, nasi tunafanya matendo mabaya kimakusudi ili tuweze kufanya mtu ahisi vibaya Nikikumbuka wakati huo uniliruhumia aliyekuwa anacheza kwa sababu alikanyagwa ikabidi aitiwe daktari aweze kumtibu. Nahisi kwamba maishani tunaishi hivo Kuna lile ambalo liko juu na kesho unawezajipata uko chini ama kuna wakati unachokozwa wakati hata huna hatia Hivo ndiyo mtu hupitia hali ngumu, nilihisi vibaya nifikiria kuhusu huo wakati kwa sababu mwenye alikuwa anacheza vyema hangeweza kuendelea kwa sababu ameumia mguu hajui afanye vipi, nilihisi vibaya mno.